Naam, napenda kucheza na watoto. Kucheza nao, hunipa furaha ya kipekee kwa sababu wana roho safi, wanacheka kwa urahisi, na wana mtazamo wa kipekee kuhusu maisha. Ninapo kuwa na watoto, nahisi kama narudi kwenye ulimwengu wa urahisi, na furaha isio na masharti. Pia, kucheza nao hunifundisha uvumilivu, ubunifu, na umuhimu wa kuwa na moyo mwepesi. Kupitia michezo, hadithi au mazungumzo yao ya kipuuzi, lakini ya kweli najifunza kuona maisha kwa macho tofauti. Kwa kifupi, kuwa na watoto na kucheza nao hunifanya nijisikie mwenye furaha, hai na mwenye matumaini zaidi.

Mara nyingi asubuhi nakula chakula chepesi, lakini chenye kunipa nguvu ya kuanza siku. Huwa napendelea kitu, kinacho nishibisha bila kunilemea, kama uji, mayai na mkate, au matunda pamoja na chai ya au kahawa. Kifungua kinywa hunisaidia kuamka vizuri kiakili na kimwili, na hunifanya nijisikie tayari kukabiliana na majukumu ya siku.

Napenda sana wanyama wenye tabia ya urafiki na uaminifu. Mbwa univutia kwa sababu ya uaminifu wao, upendo na jinsi wanavyoeza kuwa rafiki wa kweli kwa binadamu. Pia napenda paka kwa utulivu wao, usafi na tabia yao ya kujitegemea, lakini bado kuonyesha mapenzi kwa namna yao. Na furahia pia kuwaona wanyama wa porini kama tembo na simba kwa sababu ya nguvu, hekma na nafasi yao muhimu katika mazingira. Kwa jumla, napenda wanyama kwa sababu kila mmoja anasifa za kipekee na unikumbusha uzuri wa asili na maisha.

Napenda haina mbali mbali, kutoka kwenye muziki wa upendo na raha, hadi muziki wa kupumzika na kuhamasisha kama vile jazz. Muziki wa kisasa wa biti yenye kasi, uniinua moral na kunifanya ni jisikie macho. Huku muziki wa taratibu au wa kizazi cha zamani, unanifanya ni pumzike na kufikiria. Pia, napenda kujaribu muziki mpya mara kwa mara, kwani kila haina inaweza kunifunulia hisia tofauti na uzoefu mpya.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Huu ni wakati wa utulivu na kutafakari. Kuangalia angaa lilojaa nyota, kuna nifanya ni hisi kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko maisha ya kila siku. Ni muda mzuri wa kufikiria, kuota ndoto na kupata amani ya ndani. Pia, nyota huu ni kumbusha uzuri wa asili na mafumbo ya ulemwengu. Kila moja linahadiri yake na nafasi yake. Hii ni ya ina aburudani isio na garama, ambayo pia hunifunza uvumilivu, uvumbuzi na mshikamano na dunia. Kwa kifupi, kuangalia nyota kuna nifanya nijisikia mdogo lakini pia kuunganishwa na uzuri wa ulimwengu.

Napendelea juisi ya machungwa. Juisi hii ni moja ya vinywaji vyenye nguvu na afya. Kwani, ina vitamini C, nyingi zinazosaidia mwili kushugulikia uchovu na kuimarisha kinga. Ladha yake ni tamu, kidogo na chachu, ambayo hunifanya nijisikie macho na kuamka kikamilifu asubuhi. Pia, juisi ya machungwa ni safi na rahisi kunywa, na mara nyingi hunipa hisia ya furaha na mabadiliko ya hali ya moyo.

Ndiyo, napenda kuenda pwani. Pwani hunipahisia ya utulivu na uhuru, sauti ya mawimbi, upepo mwanana na harufu ya bahari hunifanya nipumzike na kusahau msongo wa mawazo. Kutembea ufukweni, kukanyanga mchanga, au hata kukaa kimya nikiangalia bahari kuna nisaidia kutafakari na kujipanga upya.

Napenda kufanya kazi ya ushirikiano kwa njia ya heshma, mawasiliano wazi na kushirikiana kwa dhati. Nasikiliza maoni na mawazo ya kila mtu ili kuelewa mitazamo tofauti na kupata solushyobora zaidi. Pia, ninahakikisha kwamba kila mmoja anajua majukumu yake na anahisi kuwa sehemu muhimu ya timu. Katika kazi ya pamoja, ninapenda kushirikiana kwa uwazi kutoa msaada pale inapoitajika. Na pia kushukuru jitihada za wengine. Nina jitahidi kuwa mkweli lakini pia kuwa na moyo wakuelewa. Kwani mara nyingi mafanikio timu hutokana na uhusiano mzuri na ushirikiano wakweli. Kwa kifupi, napenda kazi ya ushirikiano iwe yenye mawasiliano mazuri, mshikamano na lengo la pamoja na kufanikisha jambo kwa ubora zaidi.

Kinacho nipa motisha kazini ni mchanga nyiko wa malengo, mafanikio na maana ya kazi ninayoifanya. Kwa mfano, najisikia motisha kubwa wakati najua kazi yangu inasaidia wengine au ina adhari chanya kwa timu au jamii. Pia, mafanikio madogo madogo kama kumaliza mradi au kupata suluhisho la changamoto, hunipa hamasa ya kuendelea na kufanya zaidi.

Kuweka afya yangu vizuri, mimi hufanya mambo kadhaa kila siku. Kwanza, ninajali sana lishe langu, nakula matunda, mboga, nafaka nzima, na protini, na kuepuka vyakula, vilivyo na sukari nyingi, au mafuta yasiyo na afya Pia, nafanya mazoezi mara kwa mara, kama kutembea, kukimbia kidogo, au kufanya mazoezi ya nguvu ili mwili wangu ukue na kuendelea kuwa imara.

Kipau mbele kazini kwa mawasiliano, ni kuhakikisha kila mtu anaelewa vizuri, anach kinachotakiwa, taarifa zinapewa kwa wakati na kila mtu anasikilizwa. Na pia kuhakikisha mawasiliano ni wazi, rahisi na yanaongeza ushirikiano, kazini, badala ya kuleta mchanganyiko wowote ule.

Mafunzo ambayo yamenisaidia zaidi ni yale yanayohusiana na jinsi ya kushirikiana na wenzangu vizuri, kuandika ripoti na mawasiliano ya kitaalamu na jinsi ya kupanga kazi yangu vizuri. Pia, mafunzo kuhusu matumizi ya kompyuta na programu za kazi yamenisaidia sana kufanya kazi kwa ufanisi na haraka. Kwa ujumla, mafunzo yanayoniwezesha kufanya kazi yangu vizuri, kuelewa majukumu yangu, nakushirikiana na wengine yamekua muhimu zaidi kwangu.

Ningependa kutembelea Tokyo, Japani. Ni mchanganyiko wa kiteknolojia ya kisasa, tamaduni za kipekee, na vyakula vya ajabu. Pia, napenda kuona mandhari ya asili kama milima na bustani za kielewa na jinsi watu wanavyoheshimiana na kila mmoja. Ingekuwa nafasi nzuri ya kujifunza mambo mapya na kupata uzoefu wa kipekee.

Kila asubui ni napoamka, napomzika kidogo, kisha na shuka kutoka kitanda, nikiwa na nguvu kidogo. Baada yake, ni nafanya mambo ya kawaida ya asubui kama kusafisha meno, kuoga, na kunywa maji. Maranyingi pia napanga siku yangu kidogo, kuangalia kazi au vitu muhimu ni taofanya, kisha nafanya mazoezi madogo na kutembea ili kuamuka vizuri. Hii inanisaidia kuanza siku nikiwa makini na nikiwa na mtazamo mzuri.

Sherehe yangu ya kupendezo ni Christmas, napenda jinsi watu wanavyo shirikiana, kupamba nyumba kwa mwanga na mapambo, na wakati wakua na familia, na pia marafiki. Pia, kuna furaha ya zawadi ndongo ndogo, na chakula kizuri, na tamu, na inafanya nihisi furaha na mshikamano wakipeke.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti. Ni haraka, raisi kufikia, na inaweza kupata taarifa mpya maramoja. Pia, naweza kusoma makala mbali mbali kutoka sehemu tofauti. Kuona video, au picha zinazohusiana na habari hiyo. Pia, nashiriki au kujadili habari hizo kwa urahisi pale kwenye mtandao.

Mboga ni nazopenda kula ni mboga za majani kama spinach, skumawiki na mchicha. Napenda pia karoti, brokoli na pilipili hoho kwa sababu ni ladha nzuri, zenye afya na zinanisaidia kuwa na nguvu kila siku napozihitaji.

Mimi binafsi napendelea kusafirikia nikitumia GPS kuliko ramani ya karatasi. Sababu, GPS ni rahisi kutumia na inaniambia njia sahihi maramoja bila shaka. Jambo ambalo linapunguza uwezekano wa kupotea. Pia, inanisaidia kuona muda wa kufika, mabadiliko ya njia kutokana na trafiki au barabara zilizofungwa na unaweza pia kupata njia mbadala haraka. Kwa upande mwingine, ramani ni nzuri pale unapotaka kuona muundo wa eneo kwa jumla, lakini mara nyingi inachukua muda kuelewa na inaweza kukupoteza kama hauko makini. Kwa hivyo, GPS inanifanya nisafiri kwa haraka, kwa usalama na kwa urahisi. Hasa nikitembea maeneo mapya au mjini au kwenye jiji kubwa. Pia napenda jinsi GPS inavyonipa uhuru wa kuangalia maeneo mapya bila hofu ya kupotea.

Mimi napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya furaha na pamoja na familia na rafiki. Kila mwaka napanga shereya ndogo ama kubwa kulingana na wakati na pia nafasi. Mara nyingi huwa na chakula kizuri, keki na mziki mzuri. Napenda pia kuwa na wakati wa kucheka, kuzungumza na watu ninaowapenda na kushiriki zawadi ndogu ndogo. Kwa siku hiyo, ninajisikia maalumu nikipata nafasi ya kutambua mafanikio yangu na kuanza mwaka mpya kwa mtazamo mzuri.

Ndiyo, ni mewai kufanya kazi ya kujitolea. Nilishiriki katika miradi mbali mbali kama kusaidia watoto wa siyo na wazazi, kushiriki katika usafi wa jamii, na kushirikiana na mashirika ya siyo ya kiserikali kutoa msaada kwa wale wanawahitaji. Kufanya kazi ya kujitolea, kuna nifanya nijisikie umlikizuri kiakili na kihisia, kuna nifunza kushirikiana na wengine, na kuna nipa uelewa wachangamoto za wengine. Pia, kuna nisaidia kuendeleza ujuzi wangu wa kufanya kazi kwa timu, kuwa siliana vizuri na kuchangia jamii yangu kwa njia chanya.

Mimi huwatia moyo wenzangu kwa njia mbalimbali. Nakaa pamoja nao na kuwaunga mkono wakati wanapokabili changamoto kazini au katika hali ya maisha. Napenda kuwahimiza kwa maneno mazuri, kushukuru jitihada zao na kushiriki mafanikio yao bila uwoga. Pia, ninajitahidi kusaidia pale na wanaponihitaji msaada wangu. Kama kutoa ushauri ama kushirikiana nao kufanya kazi. Wakati mwingine, huchukua muda kidogo kuwasikiliza kwa umakini na kuwaonyesha kuwa mawazo yao yanathaminiwa.

Mimi hujaribu kutofautisha kazi na maisha ya kibinafsi, kwa kupanga muda vizuri na kueka mipaka yenye akili. Kwa kazi, najitahidi kufanya kila kitu kwa kati ili nisibaki na kazi nyingi, sizomalizika. Ninaweka ratiba ya kila siku na kuhamua ni nini kinapaswa kufanywa kwanza kulingana na umuhimu wake. Kwa maisha ya kibinafsi, ninajitahidi kutumia muda na familia, marafiki, na kufanya mambo ninayopenda kama kupumzika au kufanya mazoezi, pia kujifunza kitu kipya. Najitahidi kuepuka kuchukua kazi nyumbani kila wakati, ili nipate muda wa kupumzika na kurejesha nguvu. Kwa hivo, ni juu ya kupanga muda, kueka mipaka na kuhakikisha kila sehemu ya maisha yangu inapata kipaumbele chake bila kuadhiri nyingine.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Napenda kuona jinsi matukio ya zamani yameunda dunia tunayoishi leo na jinsi watu walivyo shughulika na changamoto zao. Historia inanifundisha mambo ya kimaadili, jinsi jamii zinavyobadilika na kunipa mtazamo mpana juu ya tamaduni, siasa na maisha kwa ujumla. Pia, napenda kujua hadithi za watu maarufu au matukio makubwa ambayo yameadhiri historia. Kwa sababu, kunanifanya niwe na uelewa mzuri, wa jinsi dunia, inavyofanya kazi na jinsi sisi, tunaweza kujifunza kutokano na makosa na mafanikio ya wengine.

Napenda kusoma vitabu vya elimu na hadithi za kufundisha maadili. Napenda pia, vitabu vya historia na sayansi. Kwa sababu, zinanipa uwelewa mpana wa dunia, na jinsi mambo yanavyofanya kazi. Zaidi ya hayo, napenda pia hadithi za kusizimua au riwaya zinazoongeza fikra na burudani. Kwa sababu, zinanisaidia kupumzika na kuingia katika dunia nyingine. Kwa ujumla, aina ya vitabu ninachokisoma inategemea mood yangu, na kile ninachotaka kujifunza au kufurahia wakati.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga. Napenda yoga kwa sababu inanisaidia kupumzika kiakili na kifizi. Inanisaidia kuwa na mwili wenye nguvu na unaobadilika vizuri. Pia, inapanua msukumu wa akili na kunifundisha kuvumilia changamoto kwa utulivu. Mara nyingi napenda kufanya yoga asubuhi au jioni kwa sababu kuna nifanya nijisikie amani, kuandoa msongo wa mawazo na kuanza ama kumaliza siku kwa tazamo chanya.

Ndiyo, mimi ni mtu mbunifu. Napenda kutafuta njia mpya za kutatua matatizo, kujaribu mawazo mapya na kufanya mambo kwa mtindo wangu binafsi. Hata katika kazi ndogo au mambo ya kila siku, napenda kutumia mbinu tofauti ili kufanya kitu kiwe cha kipekee na rahisi zaidi. Ubunifu kwangu pia unahusiana na jinsi ninavyoweza kushirikiana na wengine, kubadilisha mawazo na kuleta suluhisho nzuri bila kujishusha kwenye ubora wa kazi au matokeo.

Kumbu kumbu nzuri kutoka utotoni ni wakati nikiwa na familia yangu, tukisherehekea sikukuu na sherehe mbali mbali. Na penda njinsi tulivyokuwa tukicheka, kucheka pamoja na kushiriki chakura kizuri. Pia, nakumbuka tukicheza na marafiki wajirani kwenye michezo ya ajadi. Na jinsi tulivyokuwa tukifurahi bila wasiwasi wo wote. Kumbu kumbu hizo zina nifanya ni hisi furaha na upendo na kila wakati nina pozifikiria zina nifanya ni tabasamu na kuenzi maisha ya familia na urafiki wa kweli.

Ndiyo, mimi hutua sadaka au michango mara kwa male pale ninapoeza. Napenda kusaidia watu wengine na jamii kwanjia yoyote hile. Iwe ni kifedha au wakati wangu. Ninaweza kutua michango kwa mashirika yasiyo kiserikali, misaada kwa hitaji au kushiriki katika miradi ya kijamii. Kuna toa pia kuna nifanya nijisikie vizuri kiakili na kihisia. Kuna nifundisha kushirikiana na wengine na kuna nipafuraha kubwa kuwona jinsi msaada wangu unavyoaweza kuleta mabadiliko chanya.

Napenda kuvaa kile ninachokihisi kizuri na chenye starehe Suruali ni rahisi na inafaa kwa shughuli za kila siku au kazi Napo wezekana na rahisi kutembea nayo sketi pia napenda pale napohitaji kuvaa kitu chenye mtindo au chakupendeza kwa hafla maalumu Kwa hivo napendelea kuvaa kulingana na vazi na jinsi navyohisi siku hiyo Jambo linalonifanya nijiskie huru na mwenye mtindo.

Wakati wawasiwasi, mimi hufanya mambo katha ile kujituliza na kurudi kwenye wiano. Kwanza, napumua polepole na kwa kina. Napumua taratibu kunisaidia kutuliza mawazo na mwili. Hasa nikizingatia punzi zinavyoingia na kutoka. Pili, nagawanya tatizo. Badela ya kufikiria kila kitu kwa wakati mmoja na jaribu kulivunja jambo linalonisumbua kuwa hatuwa ndogondogo zinazaweza kuthibitiwa.

Ndiyo, napenda sana mziki wa jadi. Mziki wa jadi una dhamani kubwa kwa sababu hubeba historia, utambulisho na hekima ya jamii. Si burudani tu, bali ni njia ya kusimulia hadithi, kufundisha maadili, kuomboleza, kusherehekea na kuunganisha watu. Ala za jadi kama ngoma, filimbi, zeze au mariba, zina sauti ambazo haziwezi kutenganishwa na mazingira na maisha ya watu waliouumba mziki huo.

Tabia za watu zinazoniweka kwenye hali ya hasira au chuki ni zile zinapoadhiri utu na hisia zango. Ninasikitika kuona mtu akidanganya, akijifanya bora kuliko wengine, au kukosa heshma kwa hisia za wengine. Kinachonichosha zaidi ni pale mtu anapokuwa na ubinafsi mkubwa, akizingatia faida zake tu bila kujali wengine. Au anapojiona kike kuliko kila mtu mingine. Ni hali ambayo inanipiga moyo kwani kila binadamu anahaki ya kuheshimiwa na kutendewa kwa haki.

Ndiyo, napenda hesabu. Inafanya nifikiri kwa kina na kwa mpangilio. Hesabu hunipa nafasi ya kutumia akili yangu kutatua matatizo, kutafuta mantiki na kuelewa mambo kwa uwazi zaidi Ingawa wakati mwingini naeza kuwa ngumu au kuchosha, bado naiona kama njia kunijenga kiakili, kunifanya niwe na subra na kunisaidia kufanya maamuzi yenye msingi Kwangu, hesabu si namba tu, bali ni namna ya kufundisha akili kufikiri kwa utaratibu na kwa umakini.

Mimi hujenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa heshima na uwaminifu. Najaribu kuelewa mawazo yao, kushirikiana kwa dhati na kuwa tayari kusaidia pale inapohitajika. Napenda kuwasiliana vizuri, kushugulikia tofauti kwa unyanyekevu na kuwaonyesha shukrani kwa jitada zao. Kwa mimi, mahusiano mazuri situ kuhusu kufanya kazi pamoja bali pia ni kuhusu kuunda mazingira ya kuaminiana, kuheshimiana na kuthaminiana.

Mimi hupendelea mwanga wakati. Mwanga wakati, unawotoa faraja, unawaruhusu kuona vizuri bila kuumiza macho. Mwanga wa kati, unanifanya nijisikie tulivu naweza kushulikia kazi au kufikiri kwa utulivu. Na pia, hutua mazingira mazuri ya mazungumzo au kutafakari. Ni mwanga unawashirikiana na hisi ya zangu za kiakili badala ya kunikandamiza au kunifanya nisijione vizuri.

Napenda kutumia muda na marafiki zangu kwa kufanya mambo rahisi lakini wenye maana. Napenda kuzungumza, kucheka, kubadilishana mawazo na wakati mwingine kukaa kimya tu bila presha. Pia napenda kushiriki shughuli kama kutembea, kusikiliza muziki au kufanya jambo linalotufanya tujisikie huru na karibu zaidi. Kwangu, si lazima tufanye jambo kubwa. Kile kinachonifurahisha ni kuwepo kwao, maelewano na hisia ya kuelewana.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuelewa hisia za wengine kwa kina zaidi Si tu kwa maneno wanayosema bali pia kwa yale wanayohisi moyoni Ningependa pia kuwa na uwezo wa kushugilikia changamoto zote kwa utulivu na busara bila kuhisi hofu au kuchanganyikiwa.

Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa uhuru na utulivu Hapa naweza kupanga muda wangu vizuri, kushughulikia kazi kwa umakini, na kuwa na mazingira yanayofaa kwa fikra zangu Napenda kuwa nyumbani kwa sababu kuna faraja ya mahali na ninaweza kuchukua mapumziko, kadri ninavyohitaji, bila kuwa na shinikizo Lakini, pia najua kuwa kufanya kazi nyumbani kunahitaji nidhamu na mpangilio mzuri Vinginevyo, kazi inaweza kuchelewa. Kwa hivyo, napendelea mchanganyiko wa kufanya kazi nyumbani na mara nyingine ofisini, ili niwe na motisha na mtazamo wa kazi unaoshirikiana na mazingira.